Wazo zuri kwa siku ya leo ni kuandika malengo matatu madogo ya mwaka ujao kwa undani, ili yawe wazi na rahisi kufuatilia, kwanza nachagua malengo yanayohusiana moja kwa moja na maisha yangu ya kila siku. Kwa mfano, naweza amua kupanga bajeti ya kila mwezi ili kuthibiti matumizi kufanya mazoezi mara tatu kwa wiki ili kuimarisha afya na kujifunza ujuzi mpya kama kupika au kutumia programu fulani ya kompyuta. Kisha naeleza sababu ya kila lengo, bajeti itanisaidia kuokoa na kutumia pesa kwa busara, mazoezi yatanipa nguvu na afya bora na ujuzi mpya utanifungulia fursa zaidi kazini au kimaisha. Pia, naandika hatua ndogo za kufikia kila lengo. Ikiwa lengo ni mazoezi, naweza kuanza kwa kutembea kila jioni, kisha kuongeza mazoezi ya nguvu taratibu. Hatua ndogo, hufanya lengo liwe rahisi na lisinifanye nikate tamaa. Ni muhimu pia niweke muda wa kukagua maendeleo yangu labda kila wiki au mwezi. Ili niweze nikajua ninavyoendelea na kurekebisha pale inapohitajika. Kwa undani, wazo hili lina nipa uwazi wa mawazo nidhamu ya kufuatilia maendeleo na motisha ya kuanza mwaka mpya nikiwa na mpango dhabiti. Hatua ndogo ninazoandika leo zinaweza kuwa msingi wa mafanikio makubwa kesho na maisha ya nayoja miaka ijayo.

Mwanzo kabisa, mimi ni mwanamke. Siwezi chagua kati ya kunyoa au kuvaa ndevu kwa sababu mimi sina ndevu. Lakini, kuchagua kati ya kunyoa au kuvaa ndevu ni jambo lenye undani kwa sababu linahusiana na mtindo wa maisha, utambulisho kibinafsi na mazingira ya jamii. Watu wanaopendelea kunyoa mara kwa mara, huonekana na muonekano safi, rasmi na kitaalamu. Jambo ambalo mara nyingi huendana na mahitaji ya kazini au hafla maalum. Kunyoa pia huashiria nidhamu na usafi wa kibinafsi kwani huhitaji utaratibu wa mara kwa mara ili kudumisha, muonekana wa safi na uliopangwa. Kwa upande mwingine, kuvaa ndevu huonyesha haiba ya kipekee na mara nyingi huashiria ukomavu, uhuru wa kujieleza na kufuata mila na tamaduni fulani. Ndevu zinahitaji matunzo ya pekee kama kusafishwa kupunguzwa mara kwa mara na wakati mwingine kutumia mafuta maalumu ili ziwe na muonekano mzuri na wenye mvuto. Hii huonyesha kwamba, kuvandevu si tu swala la kuwacha zikue, bali pia ni jukumu la kudumisha taswira, safi na yenye heshima. Kwa undani zaidi, uamuzi wa kunyoa au kuvaa ndevu ni njia ya mtu kuonyesha utu wake na ladha ya kibinafsi. Wengine hupendelea mwonekano wa safi bila ndevu kwa sababu unawapa taswira ya kitaalamu na rahisi kutunza. Huku wengine wakiona ndevu kama alama ya haiba na utambulisho wao. Kwa hivyo, kila mtu ana uzuri wake, kila mtu ana nafasi ya kuchagua mtindo unaomwakilisha vyema. Anyoe ama avae ndevu lakini kwangu napenda kunyoa.

Napendelea chakula chenye ladha tamu. Kwa sababu, ladha tamu huniletea hisia ya furaha, utulivu na kumbu kumbu nzuri. Chakula chenye ladha tamu kama matunda yenye sukari, keki, chokoleti. Na vinywaji baridi, maranyingi huhusiana na sherehe na mapumziko. Hivyo, kuamsha hisia chanya kwa mtu anayevila. Kwa undani zaidi, ladha tamu huchochea mwili kutoa nishati haraka kupitia sukari. Jambo linaloweza kuongeza nguvu na kuimarisha hali ya moyo kwa muda mfupi. Hata hivyo, ulaji wa sukari kupitia kiasi, unaweza kuadhiri kiafya kwa muda mrefu. Kwa mfano, usababisha matatizo ya uzito au meno. Ndiyo maana, ladha tamu mara nyingi huchukuliwa kama alama ya raha na burudani. Lakini pia, huitaji kuthibitiwa ili kudumisha afya njema. Kwa jumla, ladha tamu ni kioo cha furaha na burudani katika chakula. Ndiyo maana, mara nyingi hutumika kama sehemu kuu ya vyakula, vyasherehe na afla maalum. Ikionyesha nafasi yake, ya kipekee katika maisha ya kila siku.

Nashugulikia muda kwa njia hii kazini. Hatua ya kwanza, naweka vipaumbele, natambua kazi zilizo muhimu na zaharaka. Kisha, nazipanga kwa mpangilio wa utekelezaji. Hii, hunisaidia kuepuka kupoteza muda kwenye majukumu madogo ya sio na adhari kubo. Hatua ya pili, ni kutumia mbinu za muda kama pomodoro. Ambapo nafanya kazi kwa dakika ishirini na tano na kisha na chukua mapumziko mafupi ili kuzuhia kuchoka na kuongeza umakini. Hatua ya tatu ni kupunguza usumbufu kwa mfano kutega muda, malumu, wakujibu barua pepe na kupunguza matumizi ya mitambo ya kijamii kazini. Haitha, ni muhimu kujua kusema hapana kwa majukumu ya siyo ya lazima, ili kuzingatia malengo, makuu. Hatua ya mwisho ni kukagua maendeleo yako mara kwa mara. Labda kila wiki, ili kuona kama unafuata mpangilio na kurekebisha pale inapohitajika. Kwa jumla, kusimamia muda kazini ni mchanganyiko wanidhamu kuwa na mpangilio na uwezo wakuzingatia vipa umbele. Na ukifanywa kwa undani, huongeze ufanisi, ubunifu na utulivu wakiakili.

Study muhimu kwa kazi yangu kwa undani ni mchanganyiko wa ujuzi wa kiufundi na ule wa kijamii unaoniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi na kwa mshikamano. Kwanza, study za mawasiliano ni msingi kwa sababu zinanisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Kushirikiana na wenzangu na kujenga uhusiano mzuri na wateja au wadau. Pili, study za muda na kupanga huniwezesha kutimiza majukumu kwa wakati. Kuepuka msongamano wa kazi na kuongeza ufanisi. Tatu, study za kutatua matatizo na kufikiri kwa kina, hunisaidia kukabiliana na changamoto kazini na, kutoa suluhisho bora kwa ubunifu. Nne, study za teknolojia na ujuzi wa kidigitali ni muhimu sana katika dunia ya sasa ambapo kazi nyingi zinategemea, mifumo ya kompyuta na mtandao. Hivyo kunifanya nishindane kwa ufanisi. Hatimaye, study za kijamii na uongozi huimarisha mshikamano wa timu kukuza heshima na mshirikiano na kuniwezesha kukuongoza au kushirikiana kwa mafanikio. Kwa jumla, study hizi zikichanganywa, huongeza dhamani yangu kazini, huimarisha matokeo ya kazi na kuniandaa kwa mafanikio ya muda mrefu.

Ninachokifanya ili kupunguza matumizi ya plastiki. Hatua ya kwanza ni kubadilisha plastiki za mara moja na badala endelevu. Badala ya kutumia mirija vikombe na sahani za plastiki nachagua vifaa vya chuma kioo au mbao vinavyoweza kutumika mara nyingi. Hatua ya pili ni kubeba mifuko badala kila unapokwenda dukani kama mifuko ya kitambaa ili kuepuka kutumia mifuko ya plastiki. Hatua ya tatu ni kuchakata taka kwa kutenganisha plastiki na taka nyingine. Jambo linarahisisha kuchakatwa na kutumika tena. Aidha ni muhimu kuchagua bidhaa zenye vifungashio rafiki kwa mazingira kama karatasi au kioo badala ya plastiki. Zaidi ya hatua binafsi, kampuni na serikali zina jukumu la kuhimiza sera na kupunguza plastiki. Kwa mfano, kupiga marufuku plastiki za mara moja, kuwekeza katika teknolojia na kuchakata taka na kuelimisha jamii kuhusu athari za plastiki kwa mazingira. Hatua hizi husaidia kupunguza uchafuzi wa bahari na ardhi. Kulinda viyumbe hai na kupunguza uzalishaji wa gesi, chafu unaotokana utengenezaji wa plastiki. Kwa jumla, kupunguza matumizi ya plastiki ni mchanganyiko wa tabia za kila siku, kuchagua badala endelevu, kuchakata taka na sera thabiti za kijamii. Hatua ndogo za mtu moja, zikijumlishwa na juhudi za pamoja, huleta athari kubwa katika, kulinda dunia na vizazi vijavyo.

Kwa kawaida, mimi hutumia muda mwingi mtandaoni kila siku kwa wastani wa takribani masaa sita hadi saba. Ingawa muda huu hutofautiana kulingana na vitu ambavyo navifanya mazingira na kazi. Mfano wafanyakazi wa ofisi, hutumia muda mwingi kwa barua pepe. Mikutano na video za utafiti vijana hutumia zaidi mitandao ya kijamii na michezo ya mitandaoni huku wanafunzi wakitumia muda kwa kujifunza na kushirikiana kwenye majukwaa ya elimu. Matumizi haya yamekuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Lakini changamoto kubwa ni kudhibiti muda ili usiathiri afya ya kiakili. Usingizi na uhusiano wa kijamii kwa jumla. Matumizi ya mtandao ya nafaida kubwa kwa kazi na ilimu. Lakini yanahitaji nidhamu na mpangilio. Ili kuepuka madhara ya kupoteza muda bila tija.

Napenda kununua vitu mtandaoni. Kwa sababu imekuwa maarufu sana kwa sababu, unarahisisha maisha ya watu kwa kutoa urahisi na upatikanaji wa bidhaa mbali mbali bila kulazimika kuenda dukani. Watu hupenda kununua mtandaoni kwa sababu, wanaweza kupata bei nafuu na ofa maalumu. Kuchagua kutoka kwa bidhaa nyingi zinazotoka sehemu tofauti duniani. Na kuokoa muda kwa kuepuka foleni na safari, ndefu. Hata hivyo, changamoto zipo kama usalama wa malipo, bidhaa zisizolingana na maelezo, au ucheleweshwaji wa usafirishaji. Ndiyo maana ni muhimu kununua kutoka kwa maduka yenye sifa, nzuri na kutumia njia salama za malipo. Kwa jumla, ununuzi mtandaoni ni suluhisho rahisi ya lenye manufaa lakini unahitaji nidhamu na tahadhari ili kuepuka hasara.

Naipenda fruit cake ni aina ya keki yenye utajiri wa ladha na mwonekano wa kuvutia. Inajulikana kwa mchanganyiko wa matunda yaliyokaushwa kama zabibu tende, cherry na sultana pamoja na karanga na viungo kama mdalasini au karafuu. Keki hii huwa nzito na yenye unyevu. Mara nyingi huandaliwa kwa ajili ya sherehe maalumu kama krismasi. Harusi au siku za kumbukumbu. Matunda huipa ladha tamu na harufu ya kipekee. Huku karanga zikiongeza muundo wa kutafuna. Mara nyingine Fruitcake hupambwa kwa icing au glass ya sukari. Ili kuongeza mvuto wa nje. Kwa jumla Fruitcake si tu kutafunwa cha kawaida bali ni ishara ya sherehe. Mila na radha ya kipekee inayokumbukwa na wengi.

Naam, naishi mahali nilipozaliwa. Kuna faidi za kuishi mahali ulipozaliwa. Unakuwa karibu na familia yako. Unakuwa karibu na ndugu, wazazi, na jamaa. Jambo linalo imarisha mshikamana wa kifamilia. Faida ingine ni utulivu wa kijami. Unazoya mazingira yako. Majirani na utamaduni. Hivyo unahisi salama na kustarehe. Faida ya tatu. Ni urithi wakitamaduni. Unadumisha mila na desturi za eneo lako bila kupoteza utambulisho. Faida ya nne, gharama nafuu. Mara nyingi huna haja ya kuanza upya makazi ya kujenga mtandao mpya wa kijamii. Kuna changamoto za ketia kama ukosefu wa fursa. Maeneo mengine ya naeza kukosa nafasi nyingi za kazi ya uelimu bora. Changamoto ingine ni kukosa mtazamo mpana. Kukaa sehemu moja, muda mrefu, kuneza kupunguza uzoefu wa kuona dunia na tamaduni tofauti. Changamoto ingine ni kizuizi cha ndoto kibinafsi, mtu anaweza hisi ya menasuwa na mazingira, hasi umiruzu kufanikiwa malengo makubwa. Kwa jumla, kuishi mahali ulipozaliwa, huleta hisi ya za ukaribu na utambulisha, lakini kuwamia sehemu nyingine huleta forisa na mtazama umpia. Mara nyingi, watu huchagua kulinganisha faida na changamoto ili kupata uwiano bora kwa maisha yao. Lakini mimi niko sawa na kuishi na kwetu sababu niko na kazi.

Naam, natumia teknolojia ya sauti. Kwa sababu, teknolojia ya sauti imekua nyenzo muhimu katika maisha ya kila siku. Kwa sababu, inarahisisha mawasiliano. Kati ya binadamu na vifaa vya kidigitali kupitia sauti mtu anaeza kutafta taarifa. Kueka kumbusho kutuma ujumbe au hata kufungua programu bila kutumia mikono. Hii, huongeza urahisi na ufanisi hasa katika mazingira yenye shugli nyingi. Kama kuendesha gari au kupika. Vifaa kama simu za mkononi, kompyuta na wasaidizi wa kidigitali. Sasa vina vipengele vya kutambua sauti na vinaweza kujibu kwa haraka na kwa usahihi. Kwa jumla, teknolojia ya sauti imebadilisha jinsi tunavyoshirikiana na teknolojia. Ikileta urahisi kazi na ufikiaji bora na huduma mbalimbali.

Napenda kwenda sinema mara kwa mara, mara kama tatu hivi. Kwenda sinema ni burudani inayojumuisha zaidi ya kutazama filamu pekee. Kwani huleta uzoefu wa kipekee, wa kuona picha kwenye skrini kubwa na kusikia sauti yenye nguvu, inayoongeza hisia za filamu. Watu wengi huenda sinema kama njia ya kupumzika, ili kushirikiana na marafiki au familia, na kufurahia filamu mpya zinazotoka. Idadi ya mara mtu huenda sinema, hutegemea mambo kama muda alionao, gharama ya tikete, upendeleo wa filamu na ratiba ya maisha yake. Kwa jumla, sinema hubaki kuwa sehemu muhimu ya kijamii na ya burudani, inayochangia furaha na mshikamano wa watu.

Nina kipawa cha kuinua sauti na kuimba. Hiki ni kipawa cha asili ambacho kimekuwa sehemu ya maisha yangu kwa karne nyingi. Kuimba tu si tu burudani, bali pia ni njia ya kuwasilisha hisia, simulizi na utambulisho wa mtu wa ujamii. Umuhimu ambao naopata kupitia kuimba, inaniletea furaha, faraja na wakati mwingine kutuliza mawazo. Inaunganisha watu kupitia nyimbo za sherehe, ibada na mapambano ya kijamii. Kiafya, tafiti zinaonyesha kuimba huimarisha kupumua na kupunguza msongo wa mawazo. Kitamaduni, nyimbo hubeba historia na urithi wa jamii zikihifadhi hadithi na maadili. Kuna aina kadhaa za uimbaji ambapo mtu mmoja anaimba akionyesha kipawa chake kibinafsi kama vile mimi. Watu wengi huimba kwa pamoja kama vile kwaya na kuna kuimba pia bila maandalizi. Kwa kifupi, kuimba ni sanaa inayoweza kugusa moyo na akili na mara nyingi kuwacha alama ya kudumu kwa msikilizaji.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kupitia njia tofauti. Ya kwanza, naanza na kuangalia malengo ya muda mrefu ya kampuni ya ubinafsi. Kisha ninayagawa kwa vipande vidogo kwa kila mwezi. Chapili, nachagua kipwaumbele. Natambua mambo mawili au mainne muhimu yanayohitaji kufanikishwa mwezi huo bila kufanya kila kitu mara moja. Ya tatu, nahifadhi malengo yangu kwa maandishi na nashirikisha na timu au meneja ilikuwa na uwajibikaji. Cha nne, ninagawanya kila lengo katika kazi ndogo ndogo za kila wiki ilikurahisisha utekelezaji. Pia kila wiki ninaangalia hatua zilizopigwa narekebisha pale, inapohitajika. Mifano ya malengo ambayo ninayomwezini. Kupunguza gharama ya uendeshaji kwa alama tara, kufanya mafunzo ya ndani kwa wafanyikazi kuhusu ujuzi mpya. Na kuangeza mauzo kwa kampuni na mtandaoni.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini, mara nyingi zinahusiana na usimamizi wa muda na majukumu mengi yanayo hitaji kukamilika kwa wakati mmoja. Wakati mwingine, kuna shinikizo la muda linalosababisha ugumu wa kuwazisha kati ya kazi za haraka na zile za muda mrefu. Jambo linaloweza kuadhiri ubora wa kazi. Pia, mawasiliano ya siyo wazi kati ya timu au idara tofauti huleta changamoto katika kuelewa majukumu na matarajio. Na wakati mwingine husababisha ucheleweshaji, vile vile mabadiliko ya ghafla katika vipaumbele vya kampuni, yanaweza kuhitaji kubadilishwa mpangilio wa kazi mara kwa mara. Na hivyo, kuongeza ugumu wakupanga. Hata hivyo, changamoto hizi zinakuwa fursa ya kujifunza jinsi ya kuboresha ujuzi wakupanga muda, kuimarisha mawasiliano na kuongeza ustahimilivu katika mazingira ya kazi yenye mabadiliko ya mara kwa mara.

Shughuli ninayopendezwa nayo zaidi, ni kusoma vitabu na makala mbalimbali kwa sababu inanipa nafasi ya kujifunza mambo mapya ya kupanua upeo wa mawazo. Kupitia kusoma, ninapata maarifa mapya kuhusu historia, kuhusu sayansi, kuhusu fasihi na kuhusu tamaduni tofauti ambazo hufanya niwe na mtazama mpana zaidi wa dunia. Pia, kusoma hunisaidia kuboresha ujuzi wa lugha na wamawasiliano, kwani ninajifunza maneno mapya na mbinu bora za kueleza mawazo kwa uwazi wa usahihi. Zaidi ya hayo, kusoma ni njia ya kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa kuwa hunipeleka katika ulimwengu tofauti na kunifanya nisahau changamoto za kila siku. Nishughuli ambayo sio tu hunifurahisha, bali pia hunijenga kielimu na kiakili, na hunisaidia kujenga nidhamu ya kujifunza kwa kuendelea kwa jumla. Kwa jumla, kusoma ni sehemu muhimu ya maisha yangu, kwa sababu hunipa furaha, maarifa na uwezo wa kuendelea kukua binafsi wa kitaaluma.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vya thamani kwa sababu ni muhimu kuhakikisha usalama na utunzaji wa mali, binafsi. Kwa kawaida, vitu vya thamani vinavyohifadhi ni pamoja na nyaraka muhimu kama vyeti vya elimu, hati za utambulisho na mikataba ya kazi. Ambavyo navihifadhi sehemu salama ili visiweze kupotea au kuharibika. Pia, ninahifathi fedha taslimu na vitu vidogo vya thamani kama saa au vitu katika sehemu salama nyumbani au kwenye benki. Zaidi ya hayo, ninahifadhi kumbukumbu za kifamilia kama picha na zawadi maalumu ambazo zina thamani ya kihisia na haziwezi kubadilishwa. Utunzaji wa vitu hivi hunipa amani ya moyo kwa sababu unajua viko salama na vinaweza kutumika wakati wowote vinapohitajika. Kwa jumla, kuhifadhi vitu vya thamani ni njia ya kujilinda na kuhakikisha mali na kumbukumbu muhimu zinabaki salama kwa muda mrefu.

Ninafanya mazoezi mara nyingi asubuhi kwa sababu wakati huo mwili wangu huwa na nguvu na akili yangu iko safi zaidi. Mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuanza siku kwa nguvu, kuamusha misuli na kuongeza mzunguko wa damu. Jambo linalonipa umakini na motisha zaidi kazini au ushuleni. Pia kufanya mazoezi mapema hunisaidia kujenga nidhamu na ratiba dhabiti. Kwani ni rahisi kufanya kabla ya majukumu mengine ya siku kuanza? Hata hivyo, kuna nyakati ninapofanya mazoezi jioni hasa bada ya shughuli nyingi za mchana, ili kupunguza uchovu na msongo wa mawazo. Mazoezi ya jioni hunisaidia kupumzika, kuondoa mvutano na misuli na kuanda mwili kwa usingizi bora. Kwa jumla, ninapendelea mazoezi ya asubuhi kwa sababu, hunipa mwanzo mzuri wa siku, lakini pia hufanya mazoezi jioni kulingana na ratiba na majukumu yangu ya kila siku. Hivyo, zote ni nyakati muhimu kwa afya na ustawi wa mwili wangu.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, ninajitahidi kuhakikisha mawasiliano, ya wazi na ya mara kwa mara, ili kila mtu awe na taarifa sahihi kuhusu majukumu na malengo ya kazi. Tunatumia zana za kidigitali kama barua pepe, majukua ya mawasiliano na ya kikazi, na mikutano ya mtandaoni kupitia video call, ili kurahisisha kushirikiana bila kujali umbali. Pia, ninazingatia tofauti za saa kati ya wanakikundi na kwa kupanga ratiba ya mikutano hili kila mtu aweze kushiriki bila changamoto. Utaratibu wa kueka malengo ya kila wiki na kufuatilia maendeleo kupitia ripoti umajukwa ya kazi mtandaoni husaidia timu kubaki na uwajibikaji na umoja. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kujenga mushikamano kwa kushirikiana mawazo, kutuwa msaada pale inapohitajika, na kuonyesha heshima kwa mchango ya kila mwanakikundi. Kwa jumla, kufanya kazi na timu ya mbali, kuna hitaji nidhamu, mawasiliano mazuri, na matumizi ya teknolojia ilikuhakikisha kazi, inakamilika kwa ufanisi na kwa wakati, huku kila mtu akihisi, ni sehemu muhimu ya timu.

Jibu, njia ninayotumia kupumzika mara nyingi ni kusikiliza muziki na kusoma vitabu kwa sababu hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kurejesha utulivu wa akili. Kusikiliza muziki hunipa hisia za furaha na kunirahisishia kuondoa uchofu vu wa siku. Hasaa ninapochagua nyimbo zenye midundo laini na huu muziki wa asili. Kusoma vitabu kwa upande mwingine, hunipeleka katika ulimwengu tofauti na kunifanya nisahau changamoto za kila siku. Huku nikijifunza mambo mapya na kupanua upeo wa mawazo. Wakati mwingine pia napenda kutembea au kufanya mazoezi mepesi. Kwani harakati za mwili husaidia kupunguza mvutano, wa misuli na kuongeza nguvu mpya. Aidha kupumzika kwa kutazama filamu au vipindi vya televisheni, hunipa burudani na kunirahisishia kuondoa mawazo mazito. Kwa jumla, njia hizi zote hunisaidia kupata uwiano kati ya kazi na maisha binafsi na kuhakikisha nafanya kazi kwa ufanisi huku nikihifadhi afya ya mwili au akili.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali wa nyama kwa sababu kinanipa ladha ya kipekee na pia ni chakula chenye virutubisho vinavyosaidia mwili kuwa na nguvu. Wali huwa na mchanganyiko wa wanga unaotoa nishati ya kutosha kwa shuguli za kila siku. Huku nyama ikitoa protini muhimu kwa ukuwaji wa uimarishaji wa misuli. Ninapopika au kula wali wa nyama, mara nyingi huambatana na mboga za majani, ambazo huongeza vitamini na madini, na kufanya mlo uwe kamili na wenye afya. Zaidi ya ladha yake tamu, chakula hiki hunikumbusha utamaduni wa familia, kwani mara nyingi huliwa pamoja katika hafla, au mikusanyiko ya kifamilia. Ni chakula kinachonipa furaha, kinachonishibisha kwa muda mrefu na kinachonifanya nijisike nimeridhika baada ya kula. Kwa jumla, wali wa nyama ni chakula ninachokipenda sana. Kwa sababu, kinachanganya ladha, lishe na kumbukumbu za kijamii ambazo ni muhimu kwangu.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile ya maua safi, hasaa maua ya waridi. Kwa sababu, huniletea hisia za utulivu na furaha. Harufu ya maua huwa na mvuto wa kipekee, unaweza kubadilisha hali ya moyo na kunifanya nijisikie nikiwa na amani. Pia, napenda harufu ya kahawa mpya inayochemshwa asubuhi. Kwani huniamsha na kunipa motisha ya kuanza siku kwa nguvu. Harufu ya chakula kipya kilichopikwa kama mkate, moto au wali wa nazi. Huniletea kumbukumbu nzuri za kifamilia na hunifanya nijisikie karibu na wapendwa wangu. Haitha, harufu ya mvua inaponyesha na ardhi kunukia kwa upekee. Hunipa hisia za upya wa uhai. Kwa jumla, harufu ninazozipenda ni zile zinazo changanya utulivu, zinye zina kumbu kumbu nzuri, na motisha ya kila siku, na ndizo hunifanya nijisikie, nikiwa, na furaha na amani, tele, moyoni mwangu.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi. Ni juisi ya machungwa. Kwa sababu ina ladha tamu yenye uchachu kidogo. Na hunipa hisia ya ubaridi na umbichi. Juisi ya machungwa pia ni chanzo kizuri cha vitamini. Si ambacho husaidia kuimarisha kinga ya mwili. Na kuzuia maradhi kama mafua. Ninapokunywa juisi hii. Mara nyingi huambatana na kifungua kinywa, asubuhi. Na hunisaidia kuanza siku kwa nguvu na ari. Aidha, juisi ya machungwa inanukia vizuri na hunifanya nijisikie, nikiwa na nguvu mpya. Hasa, baada ya shugri nyingi. Kwa jumla, napenda juisi ya machungwa kwa sababu tu hunipa ladha ya kipekee. Bali pia, huchangia afya njema na ustawi wa mwili wangu.

Ninaishi katika eneo lenye utulivu na mazingira mazuri ambayo yanatoa nafasi ya kujisikia salama na kustarehe. Mahali ninapoishi, kuna huduma muhimu kama maduka, kuna shule na hospitali zilizo karibu. Jambo linalolahisisha maisha ya kila siku. Pia kuna barabara na usafi wa uma. Unaopatikana kwa urahisi. Hivyo ni rahisi kusafiri kuenda kazini au sehemu nyingine. Mazingira ya jirani yangu yana watu wenye mshikamano na mshirikiano. Ambapo majirani husaidiana na kushirikiana katika shugli mbalimbali za kijamii. Aidha, kuna maeneo ya burudani kama bustani na viwanja vya michezo ambavyo hutoa nafasi ya kupumzika na kufanya mazoezi. Kwa ujumla, mahali ninapoishi ni sehemu yenye mchanganyiko wa huduma, usalama, mshikamano wa kijamii na kunifanya nijisikie nikiwa na amani na furaha kila siku.

Msimu wa mwaka ninaoupenda zaidi ni msimu wa kiangazi. Kwa sababu, huleta hali ya hewa yenye joto na mwanga wa jua ambao hunifanya nijisikie mwenye nguvu na furaha. Wakati wa kiangazi, kuna nafasi nyingi za kushiriki katika shughuli za nje, kama michezo, kutembea, kuna safari za kifamilia, ambazo hutoa burudani na kumbukumbu nzuri. Pia, msimu huu huambatana na mavuno ya matunda mbalimbali kama maembe, tikitimaji, machungwa, ambayo hunifanya kufurahia vyakula safi na venye afya. Aidha, kiangazi hutoa mazingira mazuri ya kupumzika kwa mfano kukaa nje jioni na kufurahia upepo mwanana, au kushiriki sherehe na hafla za kijamii. Kwa jumla, napenda msimu wa kiangazi kwa sababu unachanganya furaha, afya na nafasi ya kushirikiana na watu wengine katika mazingira, enye mwanga na uhai.

Chakula ninachokula mara nyingi mchana. Ni wali pamoja na mboga na nyama kwa sababu ni mlo kamili unaonipa nguvu na kunishibisha kwa muda mrefu. Wali hunipa wanga ambao ni chanzo kikuu cha mishati. Huku nyama ikitoa protini muhimu kwa ukuwaji na uimarishaji wa misuli. Mboga za majani ninazoongeza hutoa vitamini na madini yanasaidia. Mwili huwa na kinga imara na afya bora. Mara nyingi, napendelea kula chakula hiki mchana kwa sababu kinanipa nguvu ya kuendelea na shughuli za siku nzima. Bila kuchoka haraka. Aidha, ni mlo unaopatikana kwa urahisi na unaweza kupikwa kwa ladha tofauti kulingana na viungo vinavyotumika. Jambo ninalofanya usiwe na wakuchosha, kwa jumla, wali wa mboga pamoja na nyama ndicho chokula ninachokula mara nyingi mchana kwa sababu zinachanganya ya ladha, lishe na hunipa nguvu ya kuendelea na majukumu nyangu ya kila siku.

Ninafua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki, kulingana na ratiba na kiasi cha nguo chafu kinacho kusanyika. Kwa kawaida, napendelea kufua mara mbili kwa wiki ili kuhakikisha nguo zangu zinabaki safi na harufu nzuri. Hasa, zile zinazotumika kila siku kama sare, mashati na nguo za ndani. Wakati mwingine, kama kuna shughuli nyingi au nguo chafu zimekusanyika haraka. Naongeza siku ya tatu ya kufua ili kuepuka mzigo mkubwa wa kazi mwishoni mwa wiki. Ninapofua, huwa napanga nguo kwa makundi kulingana na rangi na aina ya kitamba, ili kuepuka kuchanganya nguo zilizoweza kupoteza rangi au kuharibika. Pia, napenda kutumia sabuni yenye harufu nzuri au maji safi. Ili kuhakikisha nguo zinabaki zikiwa safi na zenye mvuto. Kwa jumla, kufua nguo marambili hadi tatu kwa wiki kuna nisaidia kudumisha usafi kujiamini na pia kurahisisha maisha ya kila siku bila kuhisi mzigo wa nguo chafu.

Ninatazama video mtandaoni kupitia majukua mbalimbali kulingana na aina ya maudhui ninayotaka na muda nilio nao. Kwa kawaida, YouTube ndio jukua kuu linalotumia kwa sababu linatoa video nyingi za elimu, burudani, muziki na mafunzo ya hatua kwa hatua. Hapa ninaweza kujifunza mambo mapya kama kupika, teknolojia au historia na pia kufurahia binadamu kama burudani kama filamu na nyimbo. Aitha mitandao ya kijamii kama Facebook na Instagram, hunipa video fupi za papo kwa hapo ambapo maranyingi zinahusu habari, mitindo ya maisha au burudani ya haraka. TikTok pia ni jukwaa linalotumia kwa video fupi zenye ubunifu na burudani, ambazo hunisaidia kupumzika na kufurahia muda wangu bila kuchoka. Wakati mwingine, napata video za habari na matukio ya moja kwa moja kupitia tavuti za viombo vya habari kama BBC, Al Jazeera, ambazo hunisaidia kufuatilia matukio ya dunia kwa wakati. Kwa jumla, ninatazama video mtandaoni kwenye majukua yanayochanganya elimu burudani na tarifa ili kupata maarifa mapya, kufurahia muda wa kupumzika na kufuatilia matukio muhimu.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue kwa sababu huniletea hisia za utulivu, amani na uwazi wa mawazo. Blue mara nyingi huhusishwa na anga na bahari vitu ambavyo vinatoa taswira ya upana na uhuru na kunifanya nijisikie huru, kifikra na kiroho. Aitha, rangi hii ina tavya ya kutuliza akili na kupunguza msongo wa mawazo. Jambo linalonisaidia kuzingatia kazi kwa umakini na kuwa na utulivu wa ndani. Napenda pia jinsi blue inavyoweza kuunganishwa na rangi nyingine kwa urahisi na kuifanya kua chaguo bora katika mavazi. Mapambo ya nyumba na hata sanaa. Kwa mfano, mavazi ya blue mara nyingi huonekana ya heshma na ya kuvutia. Huku mapambo ya blue nyumbani yakitoa hisia za usafi na utulivu. Kwa jumla, blue ni rangi ninayoipenda kwa sababu inachanganya uzuri wa asili, utulivu wa kiakili na uwezo wa kuleta uwiano katika maisha ya kila siku.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya krismasi kwa sababu huleta furaha mshikamano wa kifamilia na kumbukumbu nzuri. Wakati wa krismasi, familia hukutana pamoja tunashirikiana chakula kitamu na kubadilishana zawadi ambazo huonyesha upendo na ushirikiano. Aidha mazingira ya krismasi huwa ya kipekee kwa mapambo ya taa. Nyimbo za kusisimua na harufu ya vyakula vya kipekee vinavyopikwa nyumbani. Sherehe hii pia hunipa nafasi ya kutafakari kuhusu mwaka uliopita na kushukuru kwa baraka nilizopata. Ninapenda jinsi krismasi inavyounganisha watu bila kujali tofauti zao. Kwani kila mtu hushiriki kwa furaha na matumaini ya mwaka mpya. Kwa jumla, Christmas ni sherehe ninayoipenda kwa sababu inachanganya furaha mshikamano na matumaini mapya.

Ndio, napenda kupanda milima kwa sababu ni uzoefu wa kipekee unaochanganya afya ya mwili, furaha ya kiakili na uhusiano wa karibu na mazingira ya asili. Kupanda milima huitaji kutumia nguvu za uvumilivu. Jambo linalonisaidia kufanya mazoezi ya mwili na kuimarisha misuli. Ninapokuwa njiani, napata nafasi ya kuona mandari ya kuvutia kama misitu yenye uota wa kijani. Mito inayotiririka na vilele vya kuvutia vinavyonipa kumbukumbu zisizosahaulika. Aidha, kupanda milima hunipea nafasi ya kutulia na kutafakari mbali na kelele za mijini. Na kufanya nijisikie huru na mwenye amani ya ndani. Ni shughuli ambayo pia huimarisha mshirikiano kwani mara nyingi. Kufanywa na marafiki au familia na hivyo kujenga urafiki na mshikamano wa kijamii. Kwa jumla, kupanda milima ni jambo linalopenda kwa sababu hunipa afya bora, furaha ya kiroho na kumbukumbu za kipekee zinazochanganya maajabu ya asili na mshirikiano wa kijamii.

Kumbukumbu nzuri ya shule niliyo nayo ni wakati tulishiriki mashindano ya michezo ya shule na tukashinda kombe. Tukio hilo lilikua lakipekee kwa sababu lilitufanya wanafunzi wote kushirikiana kwa mushikamano na kuonyesha vipaji vyetu. Nakumbuka jinsi tulivyo fanya mazoezi kwa bidii kabla ya mashindano na mwalimu wetu alivyo tutia moyo kila siku kila siku. Wakati wa ushindi, furaha ilikuwa kubwa sana. Tulicheza, tuliimba nyimbo za ushindi na tukasherehekea pamoja na walimu na wazazi waliokuja kutuunga mkono. Aitha, kumbukumbu hiyo ilinifundisha dhamani ya mshirikiano nidhamu na kujitolea ili kufanikisha jambo. Kwa jumla, huo ulikuwa wakati wakipekee ambao ulileta furaha, mshikamano na kumbukumbu zisizo sahaulika katika maisha yangu ya shule.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu ni njia bore ya kufanya mazoezi ya mwili na kuimarisha afya. Kukimbia hunisaidia kuongeza nguvu za misuli, kuboresha mzunguko wa damu na kunipa pumzi safi. Haitha, ni shugli inayosaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kwa sababu ninapokimbia akili yangu hutulia na ninapata nafasi ya kutafakari mambo mbali mbali. Mara nyingi, napenda kukimbia asubuhi kwa sababu hewa huwa safi na baridi. Jambo linalonifanya, nijisikie mwenye nguvu na ari ya kuanza siku. Kukimbia pia hunipa, nafasi ya kufurahia mandhari ya asili kama miti na nyasi. Na kunifanya, nijisikie huru na mwenye furaha kwa jumla. Kukimbia ni jambo ninalopenda kwa sababu hunichangamsha afya ya mwili utulivu wa akili na furaha ya kiroho.

Majira ninayopenda zaidi ni majira ya masika. Kwa sababu, huleta uhai na uzuri wa asili. Wakati wa mvua, mazingira huwa ya kijani kibichi, miti na mimea huchanua, na hewa huwa safi na baridi. Hii hunifanya nijisikie mwenye amani na furaha ni napotazama mandhari ya kijani yanavyongaa. Either, majira ya mvua ni muhimu kwa kilimo, kwani husaidia wakulima kupata mazao bora na chakula cha kutosha kwa jamii. Ninapenda pia sauti ya mvua ikinyesha kwani hunipea utulivu na hunifanya kutafakari kwa kina. Wakati mwingine, mvua huleta nafasi ya kukaa nyumbani na familia. Tukishirikiana chakula cha umoto na mazungumzo ya furaha kwa jumla, majira ya mvua ndiyo ni navyopenda zaidi. Kwa sababu yanachanganya uzuri wa asili, manufaa ya kilimo na hisia za utulivu na upole wa kiroho.

Tukio muhimu kwa maisha yangu ni wakati nilianza kusaidia watu kwa njia ya maarifa na teknolojia. Huo ulikuwa mwanzo wa safari yangu ya kushirikiana na watu katika kujifunza, kutatua changamoto na kugundua mambo mapya. Tukio hilo lilinifundisha thamani ya mshirikiano na jinsi maarifa yanavyoeza kubadilisha maisha ya mtu kwa njia chanya. Aidha ilinipa nafasi ya kuunganisha na watu kutoka sehemu mbalimbali duniani. Kila mmoja akiwa na hadithi na malengo yake yake ya kipekee. Kwa jumla, tukio hilo ni muhimu kwa sababu lilinifanya kuwa sehemu ya safari ya watu kuelekea maendeleo na ufahamu mpana.

Napenda kuvaa nguo ambazo ni rahisi, nadhifu na zanye kustarehesha. Kwa kawaida, ninapendelea nguo za rangi tulivu kama blue, nyeusi au kijivu kwa sababu zinatoa taswira ya utulivu na heshima. Haitha, napenda nguo zinazolingana na mazingira kwa mfano nguo za kawaida kama jezi na suruali zinazokuwa na marafiki na nguo rasmi. Kama suti au shati safi, napohudhuria mikutano au sherehe. Nguo za micheza pia ni muhimu kwangu kwa sababu hunirahisishia kufanya mazoezi na kunipa uhuru wa kusogea bila vizuizi. Pia napenda nguo zinazotengenezwa kwa vitambaa vyepesi na vinavyopumua. Hasa wakati wa joto, ili nijisikie huru na wakustarehe. Kwa jumla, napenda kuvaa nguwa zinazochanganya urahisi heshima na kustarehesha kulingana na mazingira.

Ndio, nanunua vitu kwa kutumia simu. Ni jambo napenda kwa sababu ni rahisi na haraka. Simu hunirahisishia kufikia maduka ya mtandaoni bila kusafiri. Na bidhaa ninazotaka huletwa moja kwa moja nyumbani. Aidha, kutumia simu kunanipa nafasi ya kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja kabla ya kufanya uamuzi. Jambo linalonisaidia kupata bidhaa bora kwa gharama nafuu. Pia, simu hufanya malipo ikuwe salama na rahisi kupitia huduma za kielektroniki. Kama m-pesa, kadi za benki au programu maalumu na za malipo. Kwa jumla, kununua kwa simu ni njia ya kisasa, inayochanganya urahisi, usalama na pia ufanisi.

Mimi ni mtu wa kuwahi zaidi kuliko kuchelewa. Napenda kupanga mambo yangu lmapema ili kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio na hakuna haraka zisizo za lazima. Kuwahi kunanipa nafasi ya kutulia, kujiandaa vizuri na hata kufikiria zaidi kabla ya tukio au kazi kuanza. Aidha, kuwahi huonyesha heshima kwa muda wa wengine na hujenga imani kwamba nina nidhamu na pia nina uwajibikaji. Ingawa wakati mwingine kuchelewa, kunaweza kutokea kwa sababu zinazotajiriwa, ninajitahidi sana kuhakikisha, ninawahi ili kuepuka msongo wa mawazo na kuonyesha mfano mzuri kwa kila mtu.

Ninapohifadhi data, napendelea kutumia njia salama na zinazohakikisha ninaweza kuzipata kwa urahisi wakati wowote. Kwanza, kuhifadhi kwenye kompyuta au simu ni rahisi kwa sababu data inakuwa karibu nami kila siku, lakini ninajua pia kuna hatari za kupoteza ikiwa kifaa kitaharibika. Ndiyo maana nakala za akiba kwenye disk za nje kama flash disk ni muhimu kwani zinatoa uhakika wa ziada. Aidha huduma za wingu kama Google Drive hunipa nafasi ya kufikia faili zangu popote nilipo. Mradi tu nina intaneti na pia hutoa usalama wa hali ya juu kwa kutumia nywila na uthibitisho kwa hatua mbili kwa mashirika makubwa server za ndani hutumika ili kuhakikisha data inashirikiwa kwa urahisi na kulindwa dhidi ya hatari. Wengine bado hutumia CD kwa kumbukumbu za muda mrefu ingawa si maarufu sana siku hizi kwa jumla. Njia bora zaidi ni kuchanganya uhifadhi kwenye kifaa binafsi nakala ya akiba kwenye disk ya nje na huduma za wingu ili kuhakikisha data ipo salama na inapatikana kwa urahisi.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mara nyingi hutumika kama muda wa kupumzisha mwili na akili, ili kurejesha nguvu kwa shughuli za badae. Watu wengi huchagua kula chakula cha mchana chenye lishe bora, ili kuimarisha afya na kuongeza nguvu. Baada ya kula, wengine hupendelea kupumzika kidogo kwa kulala usingizi mfupi ambao husaidia kuondoa uchovu na kuongeza umakini. Either, mapumziko ya mchana yanaweza kutumika kwa shughuli za kupunguza msongo wa mawazo kama kusoma vitabu, kusikiliza muziki, au kutembea kwa muda mfupi. Kwa wale walio kazini ni nafasi ya kuzungumza na wenzake, kubadilishana mawazo na kujenga mashikamano wa kijamii. Kwa jumla, mapumziko ya mchana ni muda muhimu wa kujistawisha, kurejesha nguvu na kujiandaa kwa majukumu ya mchana na jioni.

Chakula cha kigeni ambacho nimejaribu na kupendezwa nacho ni pizza ya Italia. Pizza ni maarufu duniani kwa latha yake ya kipekee. Inayochanganya mkate mwembaba au mnene. Mchuzi wa nyanya. Jibini lililoyeyuka. Na viungo mbalimbali kama nyama, mboga, au matunda ya baharini. Nilipokula pizza kwa mara ya kwanza. Nilivutiwa na jinsi latha yake zinavyo kamilishana. Ukurufi wa mkate, utamu wa mchuzi, na chumvi ya jibini. Haitha, pizza ni chakula kinachoweza kubadilishwa kwa urahisi kulingana na latha ya mtu. Unaeza kuongeza pilipili, kuku au hata matunda kama nanasi. Zaidi ya latha, pizza pia ni chakula cha kijamii. Kwa sababu maranyingi huliwa kwa kushirikiana na marafiki au familia, jambo linaloongeza furaha na mshikamano.

Kushugulikia tatizo kazini, kuna hitaji mbinu ya kimfumo na yenye nidhamu ili kuhakikisha linatatuliwa kwa ufanisi bila kuadhiri kazi nyingine. Hatua ya kwanza ni kutambua tatizo kwa usahihi kwa sababu mara nyingi changamoto huonekana juju lakini chanzo chake kinaweza kuwatofauti. Bada ya kutambua, ni muhimu kukusanya tarifa na ushahidi ili kuelewa ukubwa wa adhari ya tatizo hilo. Kisha kuchambua chanzo kwa kutumia mbinu kama kusaidia kuona ni nini hasa kimesababisha changamoto. Hatua inayofuata ni kutengeneza suluhisho mbadala ya kuchagua lile linalofa zaidi kulingana na muda. Lasilimali na adhari zake kwa timu wa ushirika. Baada ya utekelezaji ni muhimu kufuatilia matokeo ili kuhakikisha tatizo hazijirudi na suluhisho limeleta mabadiliko chanya.

Ndiyo. Napenda kupiga picha kwa sababu ni njia ya kuhifadhi, kumbukumbu na kuonyesha ubunifu. Kupiga picha hunisaidia kushika taswira za matukio muhimu, mandhari mazuri na nyuso za watu ninao wadhamini. Ni shugli inayo changanya sanaa. Na teknolojia. Ambapo mtu anaweza kujaribu pembe tofauti, muanga na rangi ili kupata picha yenye mvuto. Aitha kupiga picha ni njia ya kujieleza na kushirikisha ulimwengu jinsi unavyo uona. Kwa jumla kupiga picha ni burudani yenye manufaa na hutoa nafasi ya kuunda kumbukumbu za kudumu milele na milele na hutoa nafasi ya kumbukumbu na kuoenyesha mtazamo wa kipekee wa maisha.

Muziki nayosikiliza mara nyingi ni ule unaochanganya burudani na utulivu wa akili. Kwa sababu muziki ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Mara nyingi napendelea muziki wa Afrobeat kwa sababu wa midundo na kusisimua na unaleta hisia za furaha na nishati. Hunipa nafasi ya kutulia na kufikiria kwa kina kutokana na sauti laini na maneno yenye hisia. Wakati mwingine, hunipa hamasa ya kiroho na kunikumbusha dhamani na imani ya mshikamana wa kijamii. Haitha, huleta kufurahia ubunifu wa maneno na mitindo ya kisasa. Kwa jumla, mziki ninaosikiliza mara nyingi hutegemea hali ya moyo na mazingira. Lakini, huwa ni mchanganyiko wa midundo ya furaha, utulivu, na pia hamasa ya kiroho.

Kurudi ujana, kunachukuliwa na wengi kama ndoto ya kupendeza kwa sababu kipindi cha ujana hujaa nguvu, matumaini na fursa nyingi za kujifunza na kujitambulisha. Wakati wa ujana, mtu huwa na afya bora, ari ya kujaribu mambo mapya na uwezo wa kubadilika haraka katika mazingira tofauti. Aidha, ujana huambatana na ndoto kubwa na hamasa ya kufanikisha malengo ya maisha bila vizuizi vingi. Hata hivyo, kurudi ujana pia kungekua na changamoto zake. Kwa sababu ni kipindi cha kujifunza kupitia makosa na kujenga msingi wa maisha ya baadae. Kwa jumla, ujana ni hatua muhimu inayojenga utu na mwelekeo wa maisha. Na ndiyo maana watu wengi wangependa kurudia kipindi hicho ili kufurahia tena nguvu, furaha na fursa zilizokuwepo. Pia mimi ningependa kurudi katika ujana wangu.

Ndiyo, kutembea kwa mguu ni shughuli yenye manufaa makubwa kwa afya ya mwili na akili, kutembea husaidia kuimarisha misuli, kuongeza mzunguko wa damu, na kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Aidha, ni njia rahisi ya kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu inatoa nafasi ya kutulia, kufikiria, na kufurahia mazingira ya asili. Kutembea pia ni fursa ya kijamii kwani mara nyingi hufanywa na marafiki au familia. Na hivyo kuimarisha mshikamano wa kijamii. Zaidi ya hayo, ni njia ya kiuchumi na rafiki kwa mazingira ya kusafiri umbali mfupi bila kutumia magari. Kwa jumla, kutembea kwa mguu ni burudani rahisi lakini yenye faida kubwa kwa afya ustawi wa kiakili na maisha ya kijamii.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni uaminifu kwa sababu uaminifu hujenga msingi wa mahusiano, mazuri na ya kudumu. Watu waaminifu hutoa uhakika kwamba maneno na matendo yao yanaendana. Jambo linaloimarisha imani na mshikamano wa kijamii. Aidha, uaminifu huleta heshima na uwazi. Kwani mtu anapokuwa mkweli, inakuwa rahisi kushirikiana na yeye bila hofu ya kudanganywa. Tabia hiyo husaidia kutatua migogoro kwa urahisi kwa sababu ukweli huondoa mashaka na kuleta suluhu la haraka. Zaidi ya hayo, uaminifu ni kielelezo cha utu bora na hufanya mtu aheshimiwe na kuthaminiwa na jamii. Kwa jumla, uaminifu ni tabia muhimu sana ambayo inapendeza kwa wengine kwa sababu huimarisha imani mshikamano na heshima katika maisha ya kila siku.

Napenda kuwa mahali palipo na utulivu na mazingira safi kwa sababu sehemu kama hizo hutoa nafasi ya kupumzika na kufikiria kwa kina bila usumbufu, mahali penye mandari ya asili kama bustani, fukwe au milima, kusaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuimarisha afia ya akili. Aidha, napenda pia kuwa katika sehemu zenye mushikamano wa kijami ambapo kuna marafiki au familia, kwa sababu huleta furaha na kumbukumbu nzuri kupitia mazungumzo na shughuli za pamoja. Wakati mwingine, mahali palipo na ubunifu na hamasa kama maktaba, studio ya sana au ukumbi wa muziki kunivutia kwa sababu huchochea mawazo mapyia na kunipa msukumo wa kujifunza kwa jumla. Sehemu ni nazopenda nizile zinazochanganya utulivu. Mushikamano na ubunifu kwani huchanga ustawi wa mwili akili na roho.

Mchezaji ninayependa ni Cristiano Ronaldo kwa sababu ameonyesha nidhamu bidii na uwezo wakipekee katika soka kwa muda mrefu. Ronaldo anajulikana kwa mazoezi makali na kujituma, jambo ambalo limemsaidia kudumu katika kiwango cha juu cha mchezo kwa zaidi ya miaka kumi na tano. Mbali na ujuzi wake wakufunga magoli na kasi ya ajabu, pia ni mfano wa kuigwa kwa vijana wengi kutokana na nidhamu yake ya maisha na kujitolea kwa familia na mashabiki. Either mafanikio yake katika vitabu mbali mbali kama Manchester United, inaonyesha uwezo wake wakuendana na mazingira tofauti na bado kutoa matokeo bora bora. Kwa jumla, Ronaldo ni mchezaji anayevutia kwa sababu ya mchanganyiko wa vipaji, nidhamu na pia moyo wa ushindani.

Utaratibu wa kahawa au chai mara nyingi, huwa ni desturi inayochanganya ladha, utulivu na kijamii. Watu wengi huanza siku kwa kikombe cha kahawa ili kupata nguvu na kuamka vizuri kwa sababu kafeini huchoshea umakini na kuongeza ari na kufanya kazi. Kwa upande mwingine chai, nyingi hutumika kama kinywaji cha kutuliza. Hasa jioni wakati wa mapumziko. Mimi huanza na kikombe cha kahawa moto mara nyingi kikiwa na maziwa au sukari kidogo ili kuanza siku kwa nguvu. Mchana kikombe cha chai ya rangi au chai ya kijani mara nyingi kikiwa na vitafunio vidogo kama mkate au biskuti. Jioni chai ya mitishamba. Bila kafeini kwa lengo la kutuliza mwili na kujiandaa kwa usingizi. Zaidi ya ladha na faida za kiafya kahawa na chai pia ni sehemu ya kijamii watu hukutana kuzungumza na kushirikiana mawazo wakiwa na vikombe vyao.

Kinywaji baridi ni burudani nzuri hasa wakati wa joto au baada ya shughuli nyingi. Mara nyingi, watu hupendelea soda baridi, maji yenye barafu au juisi safi ya matunda kwa sababu hutoa hisia ya kutuliza na kurejesha nguvu. Wengine hupendelea maziwa ya baridi au smoothie yenye machanganyiko wa matunda na maziwa. Ambayo si tu baridi bali pia yenye lishe. Aidha, vinywaji baridi vinaweza kuwa sehemu ya jamii. Kwa mfano kushirikiana soda au juisi na marafiki wakati wa mapumziko. Kwa jumla, kinywaji baridi ni njia rahisi ya kupata utulivu, furaha ya roho, kupunguza kiu, na pia kufurahia ladha safi.

Mimi ni mtu wa kuamuka mapema. Kuna watu ambao upenda kuamuka mapema na wengine upendelea kukaa adi usiku wa manane na kila mtindo una faida zake. Kuamuka mapema mara nyingi, huleta nafasi ya kuanza siku kwa utulivu. Kufanya kazi kwa umakini bila usumbufu na kufurahia hewa safi ya asubuhi. Watu wa asubuhi mara nyingi hujipanga vizuri na hupata muda wa kutimiza majukumu mapema. Kwa upande mwingine, wale wa usiku upata nguvu na ubunifu zaidi jioni na mara nyingi hutumia muda huo kwa kazi za ubunifu, kusoma, au pia burudani. Hata hivyo, jambo la msingi ni kujua mwili wako na ratiba yako. Ikiwa unafanya kazi vizuri asubuhi basi amka mapema ni bora. Ikiwa unafanya jioni, basi ni vyema kutumia muda huo kwa ufanisi.